Na wasiliana na wenzangu wafanyikazi kwa njia ya kujadiliana, tunaongelesha na tunaketi chini, tunaongea ili tuweze kunufaika sisi sote na pia kama sisi hatuko karibu na kila mtu, tuna wasiliana kwa njia ya mtandao ama njia ya simu.

Wacha tuseme kenye kinafanya, chenye kinafanya mazingira yawe mazuri ni kwamba kupanda miti, kupanda maua. Yani haswa miti huleta hewa mzuri na inakusaidia wewe mwenyewe pia kuishi vizuri na inatuletea mvua. Haswa sasa wacha tuseme. Miti huwa na manufaa mengi zaidi kwa huwa na manufaa mengi zaidi kwa hewa na kwa hewa. Na tuseme kwa dunia yote mzima kwa sababu inatusaidia sisi sote kujitegemea naam naona kwa hayo hiyo ndio mazingira yawe mazuri na pia na kuokota makaratasi kuchoma takataka hiyo yote naam.

Kwamba kwa hivi sasa mimi huwa sikai sana usiku ilhali nakaa hadi tuseme saa tatu hivi, ili niweze kupumzika na niweze kurauka kesho mapema ndio niweze kufanya kazi yangu ambayo imeningojea hapo mbele. Naam.

Napendelea baridi sana sana kwa sababu hua yanakukusanya we mwilini na hapo ndiyo utajua kama mwili wako ukona nguvu ile ya kutofa utautisha mambo mengine.

Naamu, napenda kula chakula kitamu kwa sababu chakula kitamu hukupa ile ladha ama tuseme hukupa ile taswira ya mambo ambayo hujawai pitia. Na chakula kitamu ni kitu ambacho ukifanya ama kutenda. Inakupa na inabaki kuwa akilini mwako kwa sababu ya ile ladha ilio baki. Na tuseme akili ikaipa ile taswira.

Na haswa mimi napenda kujisimamia kwa sababu jambo hilo linaonyesha umaarufu kwako na kujitegemea kwako na kwa wengine ambao watakao kupa fursa hiyo kuwa wana kutii wana kupee heshima yako.

Mimi haswa napenda kuvaa nguo ambazo zinanitoa kama mimi mwenyewe hasa na kunipa taswira ya kuonekana nikiwa mtu mwenye kujipa heshima.

Wacha nianze na kusema hivi kwamba ninapo jianda kutoka kazini mambo kadha huwa ninayo na moja yapo ni kuenda kuoga na jioni yangu ni ya kutazama televisheni kidogo halafu kifika usiku na lala.

Naam likizo yangu ya ndoto ni mahali naenda kama kwa bahari hivi na ogelea. Na mahali ni mezungu kwa na wanyama hiyo inaweza kunipafuraha.

Na napenda kuimba kwa sababu kuimba kutuwa vikwazo vingi katika akilini mwako na inakupa fursa ya kufikiria mambo mengine ambayo naeza kusaidia. Kuimba ni hali ya kujionyesha kwa dunia na kwamba unatalanta ya kindani na ambayo inaweza sikika na watu tofauti tofauti duniani. Na napenda kuimba.

Picha zangu kwa sasa siziweki kwa mitandao kwa sababu mitandao huwa na mambo mengi ambayo hayafai na mambo ambayo si mazuri. Kwa hivyo naona namna mzuri ya kujiwekea siri zangu ni namna yangu tu kutoweka picha zangu kwa mitandao.

Chakula ambacho nakipenda zaidi. Chakula ambacho nakipenda zaidi ni maharagwe. Mchanganyiko wa maharagwe na mahindi.

Mfanyabiashara bora ni ule mwenye anajituma kila siku. Mtu ambaye anajiaminia, mtu ambaye anafanya, anachapa kazi yake vizuri, smart. Mtu ambaye hana taharuki na mtu, hana wasiwasi wawote, anachapa tu sababu anajua, anauzia kastoma wake kitu mzuri.

Aina za filamu ambazo napenda ni zile za action. Filamu ambayo na kusisimua pia ya we mwenyewe unapenda kuitazama. Filamu ambayo ni mzuri mnaeza tazama na watoto. Filamu ambayo ina ucheshi na filamu ambayo pia inakuelimisha.

Hai sipendi na siwezi hata kutaka kuona vipuli karibu na mimi kwa sababu wa mimi nataka napendanga kukaa venye niko venye nilizaliwa mahali watu nikienda wananipea heshima yangu sababu ya venye niko si ati ya venye nimejipimpu.

Kenye nafanya usiku kabla kulala ni kwamba nasali kabla kusali nakula alafu natazama televisheni kidogo alafu mimi mwenyewe najilaza.

Shule kwanza ni na kumbu kumbu mingi ambazo siwezi sahau za wanafunzi wenzangu ambao tulisoma nao watu ambao tulipendana venye tulifanya pia tukiwa katika shule huwa katika kumbu kumbu zangu na ninaipenda hivo.

Samaki ni kitu ambacho napenda kula. Samaki ikipatikana kila siku kwanza naimiminya vibaya sana. Kwa sababu samaki ukupa afya njema, inakupa kiburudisho ni kiburudisho pia. Samaki inakwezesha pia kufikiria na njia tofauti sana. Samaki.

Napenda kusikiliza redio sana sana kwanza nikiwa kazini Ju redio inakupa maarifa wa bila ya kushinda ati. Ukijikwaza sana radio kwa siku kwa hivyo radio ni kitu muhimu sana kwa maishani.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema kama naenda kufanya kazi na amka mapema najitayarisha ili niweze kupata kwanza na napanga kazi napanga siku yangu mapema. Ndio nikitoka nikue nikijua ni nini naenda kufanya.

Baisikeli napenda kuyendesha kwa sababu baisikeli ni ya kusisimuwa misuli ni ya kufanya mazoezi. Besikeli huwa mzuri sana kwa sababu inakusaidia wewe mwenyewe kuwa na afiya njema. Inakusaidia pia kutalii kwingi na kwingineko.